Huwa najenga mahusiano yangu na wafanyikazi wengine. Wakati ambapo tunaongea, tunaongea vizuri, akuna kununiana. Kama kuna kitu tunaongea, kama kuna kitu tunakula, tunagawa, tunagawana kila mmoja anapata. Eee hivo ndo mi natengeneza uhusiano wangu na wafanyikazi wenzangu.

Huwa ninafurahi sana wakati ambao. Nikona kazi nafanya. Nikona pesa napata mahali naeza kusimamia familia yangu. Hicho ni kitu ambacho huwa kinanipa furaha sana. Sababu najua sihitaji kuomba mtu hela. Najitegemea mwenyewe.